Apana, siwezi weza kuishi siku hata moja na hata sio siku hata madakika bila kutumia teknolojia. Kwa maana gani? Kama wakati mwenye nafanya hii kazi ya kufunza AI, lazima nikuwe natumia teknolojia. Kazi yenye nafanya mimi inanihitaji kutumia teknolojia kama simu, ya rununu, kuwasiliana na mtu mmoja na mwingine kuhusu kazi yenye naeza kuendeleza. So mimi lazima nitumie teknolojia kila siku. Siezi weza kukaa bila. Nitaskia ni kama mimi ni mgonjwa, nisipo tumia teknolojia. Itanipa wakati mgumu sana. Akili zangu zitakuwa zimekwama na zimezubaa na sitaeza kufanya kazi ili nipatayarishe ya kila siku.